Kwa jumla napendelea zaidi joto kuliko baridi sababu kuu ni kwamba nina tatizo la kupumua na hali ya baridi kali hunisumbua zaidi kiafya. Hasa kwenye kupumua wakati baridi mara nyingi nahisi kifua kubana, kikohozi na usumbufu wa hewa. Jambo lililonifanya nisiwe na furaha kabisa. Kwa upande wa joto mwili wangu huisi huru zaidi kupumua. Kuna kuwa rahisi pia na ninaweza kuendelea na shughuli zingine za kila siku bila shida kubwa ingawa joto kupita kiasi linaweza kuchosha. Bado ninaliona kuwa bora kuliko baridi kwa sababu haliniathiri kwa afya yangu kama baridi inavyo fanya. Na kwa hivyo licha ya changamoto ndogo ya joto na chagulia joto kwa sababu linanipa faraja, afya bora na uhuru wa kufanya shughuli zaangu kwa utulivu zaidi.

Napenda kununua vitu sokoni na pia kwa vitu vya nyumba, Quickmatt. Sokoni napenda kwa sababu ninaweza kupata bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu, kama vile mboga, matunda na mahitaji ya kila siku, na mara nyingi kuna chaguzi, nyingi za kuchagua. Kwa upande mwngine, Quickmat ni mahali pazuri pa kununua vitu vya nyumba, bidhaa za kisafi. Chakula kinacho pakiwa. Na bidhaa za haraka kwa matumizi ya kila siku. Uwepo wa bidhaa tayari na hudumu nzuri. Kunafanya kununua Quickmat kuwe raisi haraka na salama. Kwa jumla napendelea kuchanganya sokoni. Na maduka ili kupata ubora. Ubora na bei nzuri. Na urahisi wa kununua vitu. Kila tu ni nacho hitaji.

Ndiyo ninavaa saa, navaa saa kwa sababu inanisaidia kufuatilia muda vizuri, kupanga shughuli zangu za kila siku na kuhakikisha sichelewi kazini au kwenye miyadi. Pia kuvaa saa kunanifanya nijisikie nimepangika na mwenye nidhamu, jambo ambalo ni muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Sifuatili sana mpira wa kiragbi wa kimarekani kwa sababu napenda zaidi mpira wa mguu yaani kandanda. Hata hivyo kwa jumla kuna timu kadhaa zinazo chukuliwa kuwa bora kwenye mchezo huo. Miongoni mwa timu marufu zaidi ni New England Patriots ambao wamefanikiwa sana hasa kuanzia miaka ya elfu mbili wakishinda mataji mengi ya Super Bowl. Timu hii inajulikana kwa nidhamu, mbinu nzuri ya kocha na wachezaji wanao cheza kwa uzoefu mkubwa sana na pia kuna Dallas Cowboys timu yenye mashabiki wengi sana na historia ndefu. Wamejijengea jina kubwa hasa kwa watu wasiofuata sana mchezo. Huu ni kwa sababu mafanikio yao ya zamani na umaarufu wa klabu. Hata hivyo kwa upande wangu binafsi sivutiwi sana na mpira wakiragbi ya kimerekani kwa sababu mchezo wake una mapumziko mengi na sheria nyingi tofauti na kandanda. Ninavyo penda ambayo inendelea kwa kasi inetaji uvu milivu mbinu na mshikamano wa timu kwa dakika tisini. Kwa ufupi ingawa American Football ina timu bora na mashabiki wengi. Moyo wangu uko kwenye mpira wa miguu hasa timu ya Chelsea Ambao ninaipenda kwa muda mrefu.

Hapa na spendi kusikiliza radio. Napendelea sana kutumia mitandao za kijamii kwa sababu inanipa habari haraka, burudani na kuniruhusu, kuwasiliana na watu mbalimbali kwa uraisi zaidi. Mitandae kijamii pia, hunipa huru wa kuchagua ninacho kitaka kusikiliza au kusoma, wakati waote.

Kwa upande wangu, sipendelei kukula mkate kwasababu nimeamua kufuata mpangilio walishe safi, unayoendana na malengo yangu ya kufanya mazoezi ya gym na kujenga mwili wenye afya bora. Nimegundua kuwa mkate mwingi hasa wakawaida unakiwango kikubwa cha wanga ulio sindikwa ambacho kinaweza kuongeza mafuta mwilini kama hauta thibiti wa vizuri. Badala ya mkate napendelea kula vyakula venye protini nyingi, kama vile mayai, nyama, isio na mafutamengi, samaki na maharagwe, pamoja na mboga za majani na matunda kwa kiasi. Vyakula hivi hunipa nguvu ya kutosha wakati wa mazoezi na pia hunisaidia mwili kupona haraka baada ya gym. Kwa kufuatilia diet safi, nahisi mwili wangu uko mwepesi ni nanguvu zaidi na malengoyangu ya gym ya naendelea vizuri. Hii imenisaidia pia kuwa na nidhamu ya kula na kujali afya yangu kwa jumla.

Mafanikio yangu ya binafsi ni nayo dhamini sana kazini ni yale ambayo yamechangia ukuwaji wangu kama mtu na kama mfanyikazi. Pamoja na kuongeza dhamani kwa shirika ninayo fanyia kazi. Kwanza nina thamini sana uwezo nilio upata wa kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati. Hata pale ambapo kuna shinikizo au changamoto nyingi, hio imenijengea nidhamu, uwajibikaji na imani kutoka kwa wasimamizi wangu wa kazini. Ya pili, ninajivunia mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya kazini. Iwe ni kupitia mafunzo rasmi au kwa kujifunza kwa vitendo. Ujuzi huu umenisaidia kuboresha utendekaji wangu na kunipa kujiaminia zaidi ninapokabiliana na majukumu mapya. Pia nadhamini sana uwezo wa kushirikiana vizuri na wengine, kusaidia wenzangu na kuchangia katika kazi ya timu kwa mawazo chanya. Zaidi ya hayo mafanikio ya kupata sifa au pongezi kutoka kwa wakubwa wangu na wateja hu nipa motisha kubwa kwa sababu hu onyesha kuwa juhudi zangu zinatambuliwa na kwa jumla mafanikio ninayo dhamini zaidi ni yale yanayo nifanya nijisikie ninakua, ninajifunza na ninatoa mchango chanya katika kazi yangu kila siku.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kiarabu. Lugha hii inavutia sana kwa sababu ina historia ndefu, utamaduni wa kipekee na umuhimu mkubwa kwa dini hasa kwa wafuasi wa dini ya kiislamu. Kujua kiarabu kunanisaidia kuelewa maandiko ya dini, dua na tamaduni za mashariki ya kati kwa undani zaidi. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Zaidi ya hayo, kiarabu ni lugha yenye lafudhi nzuri na maneno yenye maana ya kina. Hivyo kujifunza lugha hii, utanisaidia pia kuongeza uwezo wa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti panua mtazamo wangu wa kimaisha na kufungua fursa ya kielimu na utamaduni. Kwa jumla, kujifunza kiarabu sio tu ya maneno bali pia ni njia ya kuelewa historia, mila na maadili ya jamii mbali mbali na kunanipa faida kubwa katika maisha binafsi na kitaaluma.

Ninapendelea zaidi upepo wa kawaida kuliko kutumia AC. Upepo hunipa hisia ya asili hutoa baridi kidogo bila kuingilia kwenye mfumo wa umeme na hunifanya nijisikie huru zaidi. Ukiwa na upepo mwili hupumua vizuri na hali ya hewa inakuwa rafiki zaidi kwa shugli za kila siku. Bila hisia ya joto kali au baridi sana ya bandia kama AC inavyotoa zaidi, upepo ni bora kiafya. Kwani, hunisaidia kupunguza unyevu wa mwili kwa asili huchangia hisia tulivu na faraja na pia huchangia uhifadhi wa nishati na kwa sababu hakuna umeme unaotumika. Hii imefanya upepo kuwa chaguo la asili, la uchumi na lenye faida kwa mwili na mazingira. Kwa jumla upepo wa asili hunipa furaha kwa kweli inanifanya nijisikie karibu na mazingira yangu bila kuhitaji teknolojia nyingi.

Tabia ya watu inayonikera sana ni watu ambao hawazingati mazingira. Hii inachangia uchafuzi wa hewa, maji na ardhi. Na mara nyingine unasabibisha madhara makubwa kwenye afya binadamu, wanyama na mimea. Kwa mfano, watu wanaorusha takataka ovyo kwenye barabara, mito au maeneo ya uma hunifanya nijskie huzuni na hasira kwani ni vigumu kuishi katika mazingira yasiyo safi. Zaidi, tabia hii inaonyesha ukosefu wa uwajibikaji na nidhamu. Jambo linaloweza kuathiri jamii kwa ujumla ninahisi kuwa watu wanapojali mazingira husaidia kuunda jamii yenye afya, usafi na urafiki kwa wote. Na kunaleta hisia za furaha na usalamu. Hivyo, kusimamia na kuheshimu mazingira ni jambo la lazima. Na tabia ya kushindwa kufanya hivyo inanikera sana kwa sababu ni dhahiri kuwa unaharibu maisha ya sasa na ya baadaye.

Mimi ninapendelea kufanya kazi peke yangu. Kila mara ninapofanya kazi peke yangu, ninaweza kuzingatia kila kitu kwa undani, kupanga muda wangu vyema, na kufanya kila hatua kwa usahihi. Hii pia inanisaidia kudhibiti ubora wa kazi yangu, kuepuka usumbufu unao weza kutokana na wengine, na kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe bila shinikizo. Zaidi ya hayo, kufanya kazi peke yangu kuna nipa uhuru wa kutumia mbinu zangu binafsi, kufanya maamuzi yangu kwa haraka na kuboresha ujuzi wangu wa kujitegemea. Hata pale, ambapo kuna changamoto najifunza jinsi ya kuzitatua mwenyewe, jambo linalo nijengea nidhamu, uvumilivu na kujiaminia zaidi. Kwa jumla, kazi ya peke inayoweza kuzingatia malengo yangu, kufanya kazi na utulivu na kufurahia mchakato wa kujifunza na kufanya maendeleo binafsi bila usumbufu wowote.

Mimi ninapenda kahawa zaidi kuliko chai. Kahawa hunipa nguvu na msisimko wa kuanza siku. Hasa asubuhi ninapojiandaa kwa kazi au majukumu ya kila siku. Harufu yake hunifanya nijisikie vizuri na kunisaidia kuongeza umakini na kufikiria kwa haraka na kubaki macho kwa muda mrefu. Hasa ninapo fanya kazi inayohitaji umakini mkubwa. Zaidi ya hio, kahawa ni kinywaji kinacho nipa muda wa utulivu, wakujitafakari, iwe niko nyumbani au mahali pa kazi. Ninapo kunywa kahawa, mimi huhisi kama ninapata motisha mpya na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu kwa bidii na ari zaidi.

Sifuatili sana mpira wa baseballi lakini kwa jumla wakati mkuu wa mpira wa baseballi ni wakati wa World Series ambao ni fainali ya ligi ya major league baseball nchini marekani. Huu ni mashindano makubwa katika mchezo huu ambao washindi wa ligi ya mashariki na magharibi hukutana kupigania taji ya ubingwa. World series huwa na mvuto mkubwa kwa mashabiki wa baseballi na kwa sababu kila mchezo ni wa ushindani mkubwa, mwenye mbinu wa kipekee na kila timu inafanya kila jitihadi kushinda. Mashabiki hushiriki kwa shauku, wakifuatilia kila kipigo cha mpira, kila homerun na kila strikeout, jambo linaongeza msisimuko mkubwa wa mchezo. Ingawa mimi binafsi sipendelei baseballi sana na napendelea football. Na naliweza kuelewa kwa nini mashabiki wengi hunaswa na World Series na ni changamoto ya kiwango cha juu, burudani wa ushindi, usio na kifani ambapo kila mchezo unachangia historia ya timu na mashabiki hii ni sababu kuu inayonifanya kuwa wakati mkuu katika mpira wa basebali.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni uongozi, mawasiliano, nidhamu na uwezo wa kutumia teknolojia kwa ufanisi. Kwanza uongozi ni muhimu kwa sababu huniwezesha kueleza kazi zangu na wakati unaohitajika kusaidia wenzangu kufanya kazi kwa mpangilio na uwajibikaji pia. Hii inasaidia pia kuunda mazingira ya kazi chanya na chenye ushirikiano. Jamba ambalo linaboresha utendakaji wa timu na kunipa heshima kazini. Pili, mawasiliano ni stadi ya msingi. Kwani, inahakikisha kuna uwazi katika kueleza mawazo. Kuelewa maagizo na kushirikiana na mahitaji au wafanyikazi wenzangu. Kwa kuwa kazi nyingi, zinazingatia ushirikiano na maelezo sahihi. Mawasiliano mazuri hufanya kila kitu kiende cha urahisi. Tatu nina nidhamu binafsi ni stadi muhimu sana kwani hunipa mpangilio wa muda, huimarisha umakini na hunisaidia kukamilisha majukumu bila kuchelewa. Mwisho uwezo wangu wa kutumia teknolojia na programu za kisasa ni muhimu hasa katika mazingira ya kazi ya kisasa kwani hutuoa urahisi katika kuratibu, kuhifadhi data na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Sipendi kupika sana lakini mara kwa mara napika pale ninapo hitaji au ninapo kuwa na hamu ya kujaribu chakula kipya. Kupika kwangu si jambo la kila siku, kwa hivo siyo burudani kubwa kwangu, bali ni njia ya kuhakikisha na pata chakula safi na chenye lishe poa. Mara nyingine napenda kupika kwa sababu kuna nisaidia kuthtibiti lishe angu, asani napo ufuata dayat safi bada ya pazoezi ya jimu. Pia kupika unisaidia kujaribu mbinu tofautiza kupika na latha mpia ingawa si kitu inacho kifanya kwa shauku mkubwa kila siku. Kwa ufupi kupika kwangu ni chaguo la lazima na zuri. Lakini si burudani yangu ya kwanza.

Sipendi sana tamasha na mziki na hivyo sijawahi kuenda kwenye tamasha la moja kwa moja. Badala yake ninapendelea kusikiliza muziki nyumbani au kwenye mitandao za kijamii. Kwani inanipa uhuru wa kuchagua nyimbo ninazozipenda, kudhibiti sauti na kufurahia muziki bila msongamano, kelele au foleni za tamasha. Njia hii pia inamarisha kupata burudani yoyote muda wote. Iwe kuangalia video za muziki, nyimbo mpya au kurekebisha playlist yangu binafsi ingawa tamasha linaweza kuwa na msisimko mkubwa na watu wengi na mwanga wa kuvutia. Mimi binafsi nahisi nafanya vizuri zaidi na kufurahia muziki kwa utulivu nyumbani huku nikijisavia nafasi ya kusikiliza, kuimba na kujiburudisha bila masharti yoyote.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi ufanya hatua kadhaa za kuhimili na kupunguza shinikizo ili kubaki na utulivu na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza, na pumzika kidogo kwa kuchukua dakika chache za kupumzika, kunyo maji au hata kutembea kidogo, jambo linalo nifanya kupumua kwa kina na kutulia akili. Hii usaidia kudibiti hisia za msongo na kueka fikra zangu safi kabla ya kuendelea na kazi. Pili, ninapanga vipa umbele vyangu kwa kuoodoresha kazi muhimu zaidi na kuwanza nazile ambazo zinaweza kuitaji umakinimkubwa. Hii ufanya kazi na kushugulikia akili na kuanzia kuhisi kuzidiwa na shugli nyingine. Pia napata msaada mwenzangu au kushauriana na wakubwa pale ni muhimu. Kwani kushirikiana kunapunguza msongo na kunisaidia kupata suluhisho haraka.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kila siku. Kwa kawaida mimi hua kwenye TikTok, X na Instagram. Ambapo hupata habari za haraka, burudani na kuwasiliana na watu tofauti kutoka sehemu mbali mbali. Mitandao hii inanisaidia kubaki na taarifa mapya, kuhusu soko, teknolojia, mziki na brudani na pia hutua fursa ya kujifunza mambo mapya na kushiriki maoni yangu kibinafsi. Zaidi ya hayo kutumia mtandao za kijamii huni saidia kudumisha usiano, warafiki na wenzangu kwani napata nafasi ya kuwasiliana na nao mara kwa mara, kushiriki mawazo na kukua matukio yanayo vutia. Hii ni njia raisi ya kuchangia kwenye jamii za mitandao na kubadilishana ujuzi na hata kupata motisha ya kibinafsi kupitia mifumwe ya ya madhui ya kila siku.

Ndiyo ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia ingawa haitakuwa raisi kabisa kwa sababu teknolojia imekua sehemu kubwa ya maisha yangu ya kila siku. Kwa siku hiyo ningetumia mudawangu kufanya mambo ya kawaida kama kusoma vitabu, kufanya mazoezi, kutembea kwa mazingira ya asili na kuzungumza ana kwa ana na watu waliyo karibu nami. Mambo haya yangeweza kunisaidia kutulia kiakili na kupunguza msongo unaotokana na matumizi ya simu au mtandao. Hata hivyo, ningeisi changamoto kidogo kwa sababu teknolojia unisaidia sana katika mawasiliano, kupata abari haraka na kupanga shuguli zangu za kila siku. Kukosa simu au interneti, kungeitaji kupanga mapema na kuwa mvumilivu zaidi.

Sijaahi kwenda maonyesho ya sanaa kwa moja kwa moja lakini mara kwa mara ninaona kazi ya sanaa mtandaoni au kwenye maktaba. Ingawa siwezi kushiriki hisia ya kuona kazi hizo kwa macho yangu mwenyewe bado ninafuraia kuona michoro uchoraji na michoro za kisasa au za ijadi. Kwani inawezesha kujifunza kuhusu mbinu rangi na ubunifu wa wasanii kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Zaidi ya hayo kuona maonyesho ya sanaa hata mtandaoni kunanipa msuko wa ubunifu na mawazo mapya ambayo yanaweza kutumika katika kazi yangu au hata katika burudani ya kila siku. Napenda pia kuona jumla ya maelezo na historia ya kazi za sanaa kwa sababu hufanya kazi za wasanii kuwa na maana zaidi na kunisaidia kuelewa tamaduni ha hisia zinaotolewa kupitia sanaa.

Ninapo sherehekea mafanikio ya timu mimi hufanya hivyo kwa njia ya furaha, kushirikiana na kushangilia na wenzangu. Na mara nyingine hujiweka njia za kufurahia mafanikio hayo kwa njia ya kibinafsi kwa mfano wakati timu ninayo ishabikia inashinda mechi muhimu au kufanikisha lengo yake. Ninashangilia kwa kushiriki hisia zangu na marafiki. Kuangalia ni matukio tena na kujumuika katika sherehe kidogo kidogo zinao husiana na ushindi. Zaidi ya hapo kusherehekea mafanikio ya timu hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Kuongoza motisha ya kushabikia pamoja na kuthamini jitihadi za kila mchezaji. Hii pia hufanya hisia za umoja na mshikamano ziwe imara. Kwa ni mafanikio ya timu si ya mtu moja. Bali ni matokeo ya kazi ya pamoja.

Hali ya hewa ninayopenda zaidi ni hali ya joto la wastani. Sio baridi kali wala sio joto kupita kiasi. Napendelea joto kwa sababu hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye hamasa ya kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu. Pia kutokana na kuwa na asma, baridi hunisumbua na wakati mwingine huathiri afya yangu. Hivyo joto hunifanya nipumue vizuri zaidi na nijisikie salama kiafya. Katika hali ya hewa ya joto, naweza kufanya mazoezi kama kuenda jimu, kutembea nje, au kufanya shughuli za jamii bila kuchoka sana aidha joto hunipa hali ya utulivu wa akili na hunisaidia kuwa na matazamo chanya zaidi ya maisha.

Ndiyo nimewahi kulima na uzoefu huo umekua wa maana sana kwangu binafsi. Kulima kulinifundisha uvumilivu, nidhamu na umuhimu wa kufanya kazi kwa mikono, hasa kwa kuzingatia kuwa matokeo, hayaji maramoja bali huhitaji muda na juhudi. Nilijifunza pia jinsi ya kuandaa shamba kupanda mazao kuyatunza na kusubiri mavuno kwa subira. Jambo ambalo linanipa heshima kubwa kwa wakulima. Zaidi ya hilo kulima kulinsaidia kuthamini mazingira na chakula ninachakula. Kwa sababu ninaelewa kazi kubwa iliopo nyuma ya kila chakula mezani. Pia kulima hunipa utulivu wa mwazo kwani kuwa karibu na ardhi na mimea hunifanya nijisikie nikiwa huru na mtulivu.

Ndiyo ningependa sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu ninamini teknolojia mpya ni za muhimu ya maendeleo binafsi na kijamii. Teknolojia mpya hunipa fursa ya kujifurza mambo mapya, kuongeza ufanisi kazini na kuboresha namna ni navyo shugulikia changamoto za kila siku. Kwa kuwa nina hamu ya kujiendeleza hasa katika maeneo kama teknolojia ya kifedha AI namitandao ya kidijitali kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kubaki sambamba na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Zaidi ya hapo, teknolojia mpya kunichochea kuwa mbunifu na mwenye fikra pana. Kwa sababu kila uvumbuzi huja na njia mpya za kutatua matatizo. Aingawa wakati mwingine teknolojia mpya huweza kuwana changamoto mwanzoni. Ninaona nibora kujifunza polepole na kuzoea badala ya kubaki nyuma.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli rahisi lakini zenye kuimarisha mshikamano na upendo. Maranyingi tunapenda kuka pamoja nyumbani, kuzungumza, kushiriki chakula na kubadilishana mawazo kuhusu maisha na mambo yanao tokea kila siku. Muda huo kuni saidia kujisikia karibu nao na kunipa faraja ya kihisia asa ba ada ya shuguli nyingi za kikazi yao mazoezi. Pia napenda kutumia muda na familia kwa kutazama michezo au vipindi vya televisieni pamoja. Kwani hilo huu leta furaha ya pamoja na kutufanya tushirikiane zaidi. Wakati mwingine kushirikiana katika maamuzi ya kifamilia au kusaidiana kwenye majukumu ya nyumbani, hunifanya nijihisi kuwa sehemu muhimu ya familia.

Ndio, ninapenda kucheza michezo ya video, hasa kwa njia ya kujiburudisha na kupumzika baada ya siku ndefu na kazi au mazoezi mchezo wa video hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuondoa uchovu wa akili na hunipa muda wa kujifurahisha nikiwa peke yangu au hata nikicheza na marafiki aah, nikiwa mdogo, nilikuwa napenda sana michezo ya video, na hata sasa bado, ninaona kama burudani nzuri na inapofanywa kwa kiasi. Zaidi ya burudani, michezo ya video hufundisha uvumilivu, umakini na kufanya maamuzi ya haraka hasa michezo inayotaji mikakati na mipango. Pia hunipa nafasi ya kuingia katika ulimwengu tofauti. Hunifanya nisahau mawazo mengi ya kila siku kwa muda.

Hapana siweki picha zangu mtandaoni na hilo ni chaguo la makusudi kabisa. Napendelea kulinda faraga yangu na maisha yangu binafsi. Asa katika kipindi hiki ambako mitandao ya kijamii inatumika sana na taarifa zinaweza kusambaa kwa haraka bila uthibiti. Kutochapisha picha zangu hunifanya nijisikie salama zaidi na kunipa udhibiti wakati wengine wanaweza kujua kunihusu. Pia ninaamini kuwa silazima kila jambo la maisha liwekwe hadharani ili lipate kuthaminiwa. Badala yake napendalea kutumia mitandao ya jamii kwa kupata habari, kujifunza na kufatilia mambo yanayovutia bila kueka maelezo mengi ya binafsi.

Ndiyo, nafuata matukio kitaifa mara kwa mara, kwa sababu ni muhimu kuwa na ufahamu wa kile kinachoendelea duniani, ili kubaki na taarifa, kuelewa mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, na kufanya maamuzi sahihi katika maisha binafsi na kazini. Kwa kawaida napata taarifa hizi kupitia mitandao ya kijami, tovuti za habari na programu za habari mitandaoni. Kwani hunisaidia kupata matukio ya haraka na kwa undani zaidi kuliko kusubiri magazeti au televisheni pekee. Zaidi ya kupata taarifa kufuatilia matukio ya kimataifa kunanisaidia kuongeza mtazamo wangu wa dunia. Kuelewa tamaduni tofauti na kujifunza kutokana kwa changamoto mafanikio ya nchi ingine. Hii pia hunifanya nijisikie kuunganishwa na dunia. Kwani ninaona jinsi matukio makubwa yanavyoweza kuathiri maisha ya kila mtu au biashara na teknolojia.

Ndiyo, ninapena kucheza na watoto, hasa kwa sababu kunanipa furaha ya kipeke na kunikumbusha urahisi na usafi wa mawazo utotoni. Watoto huwa na nguvu, ubunifu na kicheko ya dhati. Jambo linalonifanya jambo lilofanya muda, ninatumia nao uwe wa kufurahisha na wenye maana. Kucheza nao hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hunifanya nitabasamu na hunipa hali ya utulivu kwa hisia. Zaidi ya burudani, kucheza na watoto hunifundisha subira, kuelewa na kuwajibika kwa sababu wanahitaji kuangaliwa na kuelekezwa kwa upendo. Pia hunipa nafasi ya kuwa mfano mzuri kuwafundisha madili na kuwapa moyo kupitia mchezo na mzungumko rahisi.

Ndiyo, ninapenda muziki wa jadi, hasa kwa sababu una mizizi ya utamaduni na historia, inayowakilisha maisha, maadili na hisia za jamii. Muziki wajadi huvutia kwa ala zake za asili, midundo za kipekee na maneno yenye maana, yanayosimulia hadithi za zamani, na pia hekima na uzoefu wa watu wa kale. Unaponisikiliza hunifanya nijisikie nimeunganishwa na asili yangu na utambulisho wa kiafrika. Jambo ambayo ni muhimu sana katika kujitambua. Pia napenda muziki wa jadi kwa sababu hunipa utulivu wa moyo na akili. Tofauti na baadhi ya muziki wa kisasa wenye kelele nyingi wakati mwingine hufurahia nikiwa nyumbani au ninapotaka kutafakari kwa sababu hunisaidia kupumzika na kufikiria kwa kina.

Napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu tulivu na safi. Asaa migahawa inazinazo vutia kubora wa chakula wawo na mazingira mazuri. Silazima iwe migahawa ya kifahari sana kilicho umuhimu kwangu ni usafi, huduma mzuri na chakula kilicho pikwa co-study, asaa chakula chenye afya kinacho endanishana na ratiba yangu ya mazoezi. Mara nyingine napendelea sehemu ambazo hazina kelele nyingi. Hili niweze ukula kwa kutulivu na kufurahia lada ya chakula bila usumbufu. Pia upendelea kula nje katika maineo yalio karibu na mazingira ya asili. Au yenye mpangilio mazuri kwa sababu kunifanya nijisikie nimepumzika zaidi. Wakati mwingine kula nje hunipa nafasi ya kubadilisha mazingira, kujiburudisha kidogo na kujipa zaidi baada ya wiki ndefu ya kazi.